Ninapenda mvua kwa sababu inaleta uhai, uhai na matumaini Mvua huleta uhai kwa mimea, wanyama na binadamu. Huimarisha kilimo na uzalishaji wa chakula. Hurejesha rotuba ya ardhi na kupunguza joto huleta maji safi kwenye mito, mabwawa na visima hutoa matumaini na furaha hasa kwa wakulima. Huashiria mwanzo mpya wa baraka. Mvua ni baraka ya asili. Huangusha tone moja lakini huleta maelfu ya tabasamu.

Ndio, mimi ni mtu wabunifu, na penda kutafta suluhisho, badala napokutana na changamoto. Naweza kunganisha mawazo tofauti ili kupata wazo jipya na penda kujifunza vitu vipya na kujaribu njia mpya. Naona fursa, pale wengine wanaona shida.